Ripoti ni maelezo makamilifu.

Meza, ni chombo ambae watu wanakulia. Watu waneka chakula juu, wanakulia.

Internet ni kifaa ambayo inaruhusu mtu ili aweze kuhua kwenye social media ama teknolojia.

Ndugu ni mtu ambaye una uhusiano na yeye.

Baridi kidogo ni hali ambayo hakuna joto mingi na hakuna baridi mingi ni hali ya katikati.

Kipanya ni moja wa chombo ambayo lazima utumie kwenye kompyuta.

Mjomba ni mtu ambayo una uhusiano na yeye katika familia.

Neno siri ni jambo ambayo imefichwa.

Gauni ni nguo ambayo mtu huvaliwa wakati wa kusherehekea. Kusherehekea kwa sababu umehitimu, shada ambayo ulikuwa una unapigania.

Raisi ni jambo inaweza kufanyika kila mtu aneza afanya.

Masoko, ni pahali pa kuuzia vida, bidhaa.

Timu, ni kikundi cha watu.

Kituo ni alama cha kuonyesha mwisho wa sentensi.

Programu timizi ni jambo lililofanyika vizuri.

Shati ni nguo inavaliwa kifuani.

Nyeupe, nyeupe ni rangi, rangi ya maziwa.

Futa ni hali ya kupanguza kitu.

Shangazi ni mtu wa kike ambaye ni ndugu wa mzazi.

Mawasiliano ni kujuliana hali.

Mkutano ni mkusanyiko wa watu ili waongee jambo moja mbili tatu.

Na akili ni mtoto wa songwe aliyezaliwa katika bustani wa wanyama.

Chini ni kufanya kitu kiwe kidogo.

Andika ni kitu kiyo enye unachukua kalamu na karatasi tena unaandika.

Soma, ni dawa inayotuliza misuli.

Babu anezakuwa baba ya babu, baba ya baba yangu ama baba ya mama yangu.

Bari za jioni, nukupea neno ya jioni ama kuleta jambo la jioni.

Zambarao ni mojawapo wa rangi.

Mba, ni pahali mtu anaishi.

Mazungumzo ni hali ni hali ni hali ya kuongea.

Asa, inamanisha kabisa.

Ngumu ni kitu yenye si rahisi.

Hakuna shida, inamaanisha hakuna matata.